Ili kulinda mazingira mimi kwanza huwa sipendelei sana kutumia bidhaa ambazo zimefungwa na plastiki, kama vile kununua soda ambazo zimefungwa na plastiki. Kwa hivo mimi kwanza huwa sinunui vitu ambavyo vimefungwa na plastiki na pia ili kulinda mazingira nimepanda miti mingi sana hapa nyumbani hapa nyumbani nimepanda miti zaidi ya elfu moja, na ni kwa sababu ninajua miti ikiwa mingi inasafisha mazingira. Naam.

Ndiyo, niko na bustani la maua hapa nyumbani na huwa napenda kuilimia sana. Sipendi kuona kwekwe zimea mea katika bustani langu la maua. Kwa hivyo kila siku ambayo siyuko kazini huwa naenda tu naenda nalima na pia natoa zile kwekwe katika bustani hiyo. Na ni jambo ambalo huwa nalitumia tu pia kupitisha wakati kwa sababu pia inaleta ule utulivu wa akili ninapo endelea kulimia bustani langu.